Nikitazama nje ya dirisha langu naona mchanganyiko wa majengo na barabara tulivu. Mara nyingine miti ikitingizwa na upepo mdogo. Mara nyingine miti ikitingizwa na upepo mdogo. Wakati kelele zinapungua na taa za barabara zinaanza kungaa kwa utulivu. Kulingana na msimu wakati wa mvua hewa huwa nzito na baridi na wakati wa kiangazi anga huwa wazi na nyota huonekana zaidi. Kila nikitazama nje nahisi utulivu fulani kama dunia imesimama kwa muda kunipa nafasi ya kufikiria.

Napenda wote. Paka na mbwa. Kwa sababu kila mmoja ana tabia yake ya kipekee. Paka wanapenda utulivu, wako huru, na wana njia yao ya kuonyesha upendo. Jambo linalonivutia sana mbwa nao ni wachangamfu, waaminifu. Na wanajua jinsi ya kumfanya mtu ajisikie yuko salama na kupendwa. Inategemea sana na mazingira na hali. Lakini kwa ujumla nafurahia uwepo wa wote wawili kwa sababu wanaleta furaha kwa njia tofauti.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya. Hasaa zile zinazoraisisha maisha au zinachangia ubunifu. Inavutia kuona jinsi vifaa vipya zinavyoweza kubadilisha namna tunavyafanya kazi, kuwasiliana au kufurahia burudani. Pia ni njia nzuri ya kujifunza kitu kipya na hukaa updated na dunia inavyo badilika haraka. Ingawa si kila kitu napenda kukitumia mara moja napenda kuwa mjaribu wa kwanza ila kuona kinavyofanya kazi kweli?

Napenda mziki wa aina mbali mbali kulingana na mood yangu lakini mara nyingi napenda bongo flavor na popu. Mwimbaji ninaye mpenda sana ni diamond platinum kwa sababu ana uwezo wa kuwasilisha hisia kupitia maneno na midundo ya mziki wake kwa kawaida usikiliza mziki mchana au jioni hasa wakati nataka kupumzika au kujiburudisha. Mziki hunifanya nijisikie furaha. Moyoni na mara nyingi hata uniruhusu kusahau mawazo mabaya kwa mda. Ni kama aina ya therapy kidogo inaongeza nguvu na utulivu ndani yangu.

Kwa kawaida, mimi ni mtu wa kuwahi. Napenda kupanga muda wangu mapema ili kuepuka presha na haraka za mwisho wa dakika. Kuwahi, hunifanya nijisikie mtulivu zaidi na mwenye uthibiti wa mambo ninayoyafanya. Ingawa, wakati mwingine hali zinaweza kunifanya nichelewe, hujitahidi kuheshimu muda, wa wengine kwa sababu naamini muda ni kitu cha thamani.

Hekima niliojifunza maishani ni kwamba uvumilivu na uthabiti huzaa matunda. Sio kila jambo linalotokea haraka na mara nyingine changamoto huja bila kutarajiwa. Kwa hivyo, ni muhimu kuwa na subira kujifunza kutokana na makosa na kuendelea kusonga mbele bila kuchoka. Pia nimejifunza kwamba kushukuru kwa vitu vidogo vya kila siku kuna fanya maisha kuwa ya thamani zaidi na kunipa amani ya ndani.

Mimi ushirikisha njia kadhaa za kuhifadhi pesa kila mwezi napanga bajeti na kueka sehemu ya mapato yangu kwenye akiba kabla ya kutumia yoyote kwa matumizi ya kawaida. Pia napenda kueka akiba kidogo kwa dharula au kwa malengo maalumu kama likizo au kununua kitu kikubwa. Kuifadhi pesa, kunanifanya nijiskie salama kifedha na kunipa uakika kwamba nipo tayari kwa hali zisizo tarajiwa. Kwa upande mwingine, kunanipa furaha kidogo kuona akiba yangu ikikuwa taratibu kwa mda.

Mazingira ya kazi yanakuwa mazuri pale ambapo kuna heshima, ushirikiano na mawasiliano, wazi kati ya wenzako. Pia kushirikiana na watu wenye mtazamo chanya. Kutambua juhudi za kila mmoja na kupata msaada pale unapohitaji, hufanya kazi kuwa rahisi na yenye kuridhisha. Mazingira ya kazi mazuri pia, yanajumuisha nafasi inayofanya rasilimali za kutosha na usawa wa kazi na maisha kibinafsi. Kwa jumla, pale ambapo kila mtu anahisi kuthaminiwa na kushirikishwa. Kazi huwa na furaha zaidi na yenye tija.

Ndiyo napenda kucheza ngoma hasa wakati kuna mziki mzuri na mazingina ya furaha. Kucheza ngoma kunanifanya nijiskie huru, kunatoa nafasi ya kujieleza bila maneno na kunipongeza isia za furaha na msisimuko. Pia napenda kucheza ngoma kama njia ya burudani pamoja na marafiki au familia kwani kunaleta jikamano na furaha kwa kila mtu. Kwa kweli, kucheza ngoma ni moja ya njia, zinazoniwasha, isia, nzuri na kunifanya nijisikie hai.